Napenda sana kucheza na rafiki zangu kila wakati ambapo kuna muda. Napenda marafiki hao sana, wananisaidia wakati ambapo nina shida yoyote. Nawapenda zaidi wakati ambapo tuko katika furaha. Ninajihisi mwenye furaha sana na faraja tukiwa pamoja.